Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Huwa ninaicheza kama njia ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Ngoma hunifanya nijiskie huru, mwenye furaha na mwenye nguvu. Pia, ni mazoezi mazuri kwa mwili na hunisaidia kuboresha hali yangu ya kihisia na afya kwa ujumla.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa nilihama kwa sababu ya masomo na pia kutafuta fursa bora za kazi kuishi sahemu tofauti kunanisaidia kujifunza mambo mapya kukutana na watu wa tamaduni mbali mbali na kukuza uzowefu wangu wa maisha.

Nimejifunza kwamba, subira na shukrani ni nguzo muhimu za maisha. Sio kila jambo hutokea kwa wakati ninautaka, lakini huja kwa wakati unaofaa. Pia, nimeelewa kuwa maisha yana changamoto, lakini mtazamo wangu ndio huamua kama nitavunjika au nitakuwa. Kujifunza kutokana kwenye makosa na kuwaheshimu watu kunaleta amani na maendeleo ya kweli.

Ninaongeza uzalishaji wangu kwa kupanga kazi zangu mapema kuweka vipa umbele kulingana na umuhimu na kugawanya kazi kubwa kuandogo hili iwe rahisi kukamilika Pia napunguza usumbufu na najipa mapumzi ko mafupi hili kudumisha umakini na ubora wakazi.

Ninayashambulia mabadiliko kazini kwa kuwa na mawazo chanya na wazi kujifunza haraka kile kipya kinachohitajika na kujiandaa kubadilika bila woga Pia nashirikiana na wenzangu na kuchukua mabadiliko kama fursa ya kukua na kuboresha utendaji wangu.

Ninapunguza matumizi za plastiki kwa kutumia mifuko inayotumika mara nyingi kuepuka bidha za plastiki za matumizi ya mara moja na kununua bidaza nye fifunganisho rafiki kwa mazingira. Pia natumia tena na kuchakata plastiki na kuhamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira.